Wakati wa msongo wa kazi, mimi hujaribu kufanya kazi ya nao hitajika kwa darura muanzo, ndiposa nifanye yalio salia badaye. Vile vile, mimi hujaribu kugawa kazi katika vipande vipande, niposa nifanye kulingana na utaratibu ufao.

Ninapohitaji msaada kazini, mimi huzungumuza na wafanyikazi wenzangu. Ikiwa kuna jambo ambalo silifahamu, lakini ninafahamu fika ya kwamba kuna rafiki kazini ambao analifahamu, basi huwa ninawasiliana naye na tunasaidiana kwa pamoja.

Ndoto yangu kubwa ni kutimisha masomo wakati ufaao na baada ya kutimisha masomo basi nikutafuta kazi bora na kuweza kuboresha maisha yangu, maisha ya familia yangu na hata maisha ya wale ambao wanahitaji kutoka kwangu.

Ningependa kuwa na uwezo wa kiuchumi ulio mkuu. Vile vile, ningependa kuwa na mamlaka ya kuongoza watu katika shughuli mbali mbali. Hivyo basi, ninanuia kuwa na mamlaka ya kubadilisha mambo mengi ulimwenguni.

Ninasheherekea mafanikio ya timu kwa kupiga shangwe na vigelegele. Vile vile, baada ya timu yangu kushinda, mimi hualika marafiki na tunaweza kuburudika pamoja. Ni wakati wa furaha na ni wakati wa shangwe na nderemo.

Inapo ni pasa kukula nje ya nyumba, basi mimi huondoka na mke wangu na hata watoto wangu. Wakati mwingine, mimi huenda mkahawani na marafiki tunakula pamoja, tukifraia na kupiga ngumzo. Ambao ni jambo la maana zaidi.

Hili kuhimiza ushirikiano katika timu basi mawaitha yangu kwa wale wanaocheza ni kuwa wapendane na waweze kushirikiana. Ushirikiane huo basi huleta ushindi mkubwa.

Maranyingi wakati wa wikendi, mimi hupenda kukaa nyumbani kuburudika pamoja na familia yangu. Vile vile, mimi hupenda kutazama vipindi mbalimbali katika runinga. Ni wakati ambao vipia, mimi hupenda kusoma vitabu mbalimbali vya hadithi.

Msimu wa mwaka nuna upenda zaidi ni Msimu wa krismasi. Msimu wa krismasi wengi hupe huweza kujumuika na familiao na pia uweza kusafiri katika sehemu mbali mbali na kukua na jamii na hata marafiki.

Mazoezi yangu ya kila siku haswa inahusu matembezi ya kasi. Basi kila siku kwa kipindi cha nusu saa, mimi hutembea kwa kasi ili kuhimarisha mwili yangu. Nimefanya haya kwa kipindi kirefu na mwili yangu imekuwa imara zaidi kwa sasa.

Mafanikio ya kibinafsti ni nao thamini kazini ni uwezo wangu wakuleta watu pamoja. Maranyingi katika sehemu ya kazi kuna migogoro na mafarakano katha wakatha. Lakini ninao uwezo wakupatanisha watu na kuhafanya kuwa marafiki tena.

Zana ya dijiti ninaotumia kila siku ni kipatakilishi. Kipatakilishi ni chombo chenye umuhimu kubwa sana katika maisha ya binadamu. Ninatumia kipatakilishi kwa kusomea kupata kiburudisho na hata utafiti.

Ninajaribu sana kuhimiza watu kutotumia plastiki, kwa ni plastiki si nzuri kwa mazingira. Plastiki huwa haitafuniki na linaeza ishi katika mchanga, miongo na miongo na kuhathiri mbolea ya liyomo.

Kitabu ni nacho kipenda zaidi kinazungumzia maisha mjini. Kwa hakika, maisha mjini ya namambo mengi sana. Wanasema ya kwamba, maisha mjini ya naugumu kwa wenye uzembe. Hivyo basi kitabu hicho kina mengi ya kufunza.

Ninapenda kuwa mahali pasafi, mahali penye harufu ya kupendeza na mahali penye upepo mwanana. Sehemu kama hiyo hunifanya kuwa na akili tulivu na kuniwezesha kufikiria kiundani zaidi.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kufanya utafiti na pia kuweza kujipanga vilivyo. Vile vile, ninapanga kila mtu kufanya kazi ambao ameuzoea mwenyewe. Hivyo basi mchakato huo hunisaidia zaidi.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ushauri wakua na maadilimema katika jamii. Mtu anapo kuwa na maadilimema basi hua anapendwa zaidi katika jamii. Wale ambao wana upotovu wanidhamu huchukiwa na kila mtu.

Ninajilinda kutoka katika vitisho vya mtandao kwa kuepuka yale mambo ambao ya naweza kuvuruga na kukorofisha mawazo zangu. Kwani mtandao unaeza kutumika kwa uzuri na vile vile kwa ubaya na kuvuruga akili vya mtu.